Shule, samahani, somo nililolipenda zaidi shuleni ni hisabati kwa sababu ilinifundisha kufikiri kwa umakini, kupanga mawazo vizuri na kutatua matatizo kwa njia ya mantiki. Nilifuraia kufanya mazoezi ya hesabu na kuona jinsi suluhisho linavyopatikana hatua kwa hatua. Somo hili pia lilinisaidia katika masomo mengine na katika maisha ya kila siku kwa sababu hunijengea nidhamu umakini na ujasiri wa kukabiliana na changamoto mbalimbali.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia rahisi na nzuri ya kufanya mazoezi na kufurahia mazingira yanayonizunguka kutembea hunisaidia kupumzisha akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya ya mwili bila kuchoka sana pia napenda kutembea kwa migu kwa sababu hunipa muda wa kutafakari kupanga mawazo yangu. Na kujisikia mtulivu hasa ninapo ltembea asubuhi au jioni katika maeneo tulivu.